Ninashiriki katika njamii yangu kwa kushirikiana na watu katika shunguli za maendeleo na kinjamii. Hii ni pamoja na kushiriki harambee, kusaindia manjirani wakatu wa shinda na kunjitolea pale inapoitanjika. Pia napenda kushiriki katika mikutano ya kinjamii au vikundi vya kusaindiana. Kwa sambambu, huimarisha mushikamano waminifu na maendeleo ya pamonja katika njamii.